Mimi marafiki wapya huwa napenda kujua mahali ambapo wanatoka napenda kuwapeleka kwa marafiki yangu wengine ili waeze kujuana wasio wanakaa tu chini wanaboeka marafiki wapya napenda kuwatembeza maeneo yenye hao hawajai tembea.

Mimi napenda, napenda chai kwa sababu chai chai kidogo hiyo ndo nimelelewa nayo kahawa naye inakuwanga kali nasikia watu wanasema inatumikanga kwa wakati mtu anafanya kazi lakini mimi napenda tu chai chai chai hainanga maneno mingi, na kuna ile chai mzuri kama ile ya tangawizi.

Mimi napenda keki ya aina ya Black Forest. Ndio ya Black Forest hainanga maneno mingi na pia napenda Red Velvet lakini Black Forest ndio inakuanga mzuri. Nimekuwakuwa nayo nimekuwa nikiikula kwa muda mrefu. Haijai ni disappoint sana but imekua tamu sana ndio.

Hapo kwa historia nae, kidogo naipenda lakini si sana. Historia ni mamba kitambo ndio inafai itupatia ujuzi. Lakini ujuzi wa kitambo na vile teknolojia inaendelea, tutaangalia kitambo, ama tutaangalia mbele. Labda tujue wale, watu wetu wa historia, ma president na hao wengine hiyo imetosha.

Kifaa moja cha teknolojia ambayo siwezi ishi nayo maybe labda ni ile ya stima ana kidogo ya intaneti mimi siwezi kukaa mahali hakuna intaneti kwa sababu vitu mingi ambazo nafanya zinatumika katika intaneti na intaneti ndo inatufanya ili tuweze access vitu zilizo online.

Yoga kidogo sijaifanya nimetamani sana lakini sijapata sijaipata mwalimu ambaye anaweza nifundisha kufanya hayo lakini ningetamani sana kufanya na manguo za yoga zinakaanga mzuri na zinakaa ni kama mtu anaeza tulia akiwa ndani amevaa.

Mimi huwa nasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika zoezi ambazo wanazifanya kwa kila siku. Mimi huwa na ninapotoka kazi nakuja nawasaidia kusafisha mazingira na vitu zinginezo, si zote.

Kidogo kazi za dharura ni kidogo mimi hapo. Nimepotea lakini kama ni mimi aha, nawezazishugulikia kwa kuuliza mtu ambaye anakuanga anafanya, zinafanywa vipi ndo ili aweze kunielekeza, niweze kuzifanya mimi mwenyewe na nisiweze fanya kazi ambayo ni chafu na ipendezi.

Kazi ambayo ninayo tamani sana, ni kufanya kazi katika, katika teknolojia katika, ofisi la Microsoft. Hapo nayo nime tamani sana kufanya kazi huko, lakini kidogo unajua tu ya dunia ni mengi, utajaribu yako upate, utajaribu ukose, lakini Mungu akona maneno yake.

Kwa kuweka afya nzuri mimi huwa nakula chakula ambazo hazina mafuta mingi chakula ambazo hazina sukari mingi mimi pia huwa na napiga tizi, natoka hapa naanza kukimbia katika uwanja hulio karibu na nyumba yangu. Ndiyo, halafu nakula nakula nini nakula vitu kama vile maembe, dizi, nanasi, watermelon ili, iweze ina ina inakupatia vitamin C, ndo uweze kusonga.

Mwalimu ninayemkumbuka ni ule wa biolojia anaitwa Mr. Alwoto mwalimu huyo alikuwa mwalimu ambaye alikuwa na mwili kubwa sana ni kama alikuwa anaenda tizi, anafanya tizi kwelikweli kwa sababu alikuwa na mwili ambayo ilikuwa inatisha kidogo mwalimu huyo alinifurahisha kwa sababu ya nini? Alikuwa hasumbui sana mwalimu ukifeili anajaribu anakusaidia iwapo alikuwa na mwili kubwa wa kutisha alikuwa na mtu alikuwa na roho mzuri sana hakuwa na maneno mingi lakini kitu ambayo usiwaifanya ni kumkosea ukimkosea jamani hapo na itabidi umeita Mungu ashuke akusaidie kwa sababu hapo nayo hakuna kurudi.

Aina za filamu nazopenda nizile kwa kingereza wanasema ni za sci-fi. Ni zile ambazo wanapenda kutumia, wanatumia nguvu, nguvu walio zaliwa n ayo. Unaona mmoja anapeperuka anaenda juu unaona mwingine akipigwa risasi, risasi haimshiki. Unaona mwingine anakimbia, adi anashinda anashinda mwangaza. Ndio hizo hizo ndio filamu mi huwa napenda kwa sababu zina zinanifanya zinajiuliza iwapo Mungu angetupatia vitu kama hizi, tungekua tunafanya nini, dunia ingekua wapi kisasa. Kwa sababu mimi mtu kama mimi ningepatiwa kitu la kwanza la kufanya ni hii mambo ya dunia sijui kuanza kupigana sijui unaskia huyu ametu hii nchi imetupia hii nchi ingine sijui bomu mimi ningejaribu nijaribu nisimamishe.

Mimi kitu ninaweza sema hapo maana yake ni nawezasema ninafanya kukaribisha watu wazungumze ninafungua naita timu tukae pamoja halafu ninawambia yule ambaye ako na kitu kwa roho anataka kusema kuyahusu mtu mwingine aseme hakuna kupigana hapa hakuna makasiriko hapa ila tunaongea tu roho yetu, iwe imetulia mtu asikuwe ameshikilia hasira kwa roho kwa sababu ya mtu. Na hii dunia tumekuja hapa tu kama, sisi ni kama wageni tu. So, hakuna haja ukasirikie mwenzako juu ya ujinga ujinga mbili tatu hapo.

Nchi ambayo ningependa kutembelea labda ni nchi wa China ama wa Korea. Huko nae nimetamani sana kuenda kwa sababu huko nimeona kuna vitu mingi sana ambazo za kiteknolojia zinanifurahisha sana na za tamani kuenda huko kuziona naweza penda kuenda kuona watu wa filamu mbalimbali kama vile Jackie Chan nimsalimie, kwa sababu wametengeneza utoto wangu kwa kuona hizo filamu zake sana. Zimenifurahisha sana.

Sherehe langu la kupendeza, labda ni sherehe ya wa kukula pekee yake, hapo kwa ka sekta ya kukula, na hiyo ni sherehe inanipendeza sana, kwa sababu mnakula na familia, na marafiki mnacheka pamoja mnafurahia hakuna kukosana wakati watu wanakula, kwa sana sana ambapo inakuanga chakula tamu, watu hawawezi kosana.

Kumbukumbu nzuri nikiwa utotoni labda ni ile ambapo wakati nilikuwa naenda kucheza na marafiki zangu tunaenda kucheza katika uwanja uko jeriko huyo ndiyo kumbu kumbu mzuri naeza kumbuka ilikuwa inanifurahisha hizo kumbu kumbu zingine zote sioni labda wakati nilikuwa napata pesa hiyo nayo ilikuwa kumbukumbu mzuri.

Kujitunza, naeza sema, nafanya vile ninavyo weza katika kimaisha, ili niweze kujitunza ni kuomba Mungu baba anite anitengenezee njia mzuri ili niweze kujipeleka pia mimi na unajua ukiomba akupeleke njia mzuri, haezi kupea njia mzuri, anakupea njia ngumu ili uweze uweze kuwa mna nguvu, wewe mwenyewe pia upite.

Ndiyo nishawahifunga mnyama kuku kuku kwa kwaa kwa nyumba lakini ilifika wakati kuku yenyewe ilikuwa inaanza kuonyesha ni kama haipendi haipendi tabia za mji inataka tu kurudi katika kijiji kijijini huko. Ili iweze tulia lakini hapa mjini kelele mingi eeh stima mingi ilikuja ikaifanya ni kama ikawa na ugonjwa wa kinyumbani.

Somo la sayansi niliopenda ni biolojia kwa sababu tunaongelelea vitu ambazo zinaishi na kwa sasa kama vile wanyama, sisi binadamu, ndiyo tunapenda biolojia kwa sababu inatufundisha vitu mingi ambazo sisi hatukua tunajua. Inatuonyesha wale wanyama wote, waliondani ya hii dunia, wenye bado sikuwa najua, ndo maana nilikuja nikaipenda sana.

Nilikuwa naongea tu na mkubwa namwambia kuna vile vitu haziendi vizuri kwa maisha hapa. Ningeomba uniongeleshe watu uwaambie kijana yetu anapotea ama kuna kitu inamsumbua kama wanaezamsaidia vile wanaweza wasaidia wanisaidie.

Viatu ambazo ninazopenda ni viatu za spoti. Kwa sababu viatu za spoti huwa zinatengeneza mguu na zina unasikia ziko mzuri sana kwa mguu. Viatu za spoti hazina maneno mingi, zinafurahisha sana, sana. Lakini pia kuna saa zingine zinaeza kuharibikia kwa njia. Lakini spoti ni spoti, bado unavaa tu unaenda nayo.

Kununua naweza sema napenda kununua marashi na nawezanunua marashi zaidi kwa zaidi kwa sababu marashi kwanga mzuri sana inafanya usikuwe unawezanuka vibaya saa zingine saa yenye jua imekuchoma saa zingine ukitembea sana saa zingine maybe kama wewe mwili yako ni ile ya kutoa harufu mbaya marashi inaweza kusaidia kukinga iyo harufu.

Hospitali siwezi sema naenda mara ngapi kwa mwaka lakini naeza sema naendanga tu wakati mimi napokuwa mgonjwa kwa sababu sina mwaka wakuenda kufa, sina pesa la kuenda la kufanyanga check up. Wanasema ni check up ile kuangalio mara mojamoja kwa mwezi sina pesa la kufanya hivyo lakini ninapokuwa mgonjwa naeza enda kutembelea hospitali iliweze nitibu.

Mchezo ninayopenda kwa olimpikia ni mchezo wa kukimbia hiyo nae napenda sana kwa sababu naona watu wakitoka mbio wakiharakisha washindane hiyo ni mchezo mmoja mzuri sana nakuanga nimependa kuangalia kwa sababu nchi yetu huwa inatuletea medali ya gold na tunatulia nayo.

Mara nyingi mimi huwa ninacheza na rafiki zangu, tunakuanga tumejiweka hapa nyumbani sasa hapo ndio utanipata mara nyingi sana, nyumbani na marafiki zangu tukiwa tumekaa tu chini tunacheza cheza tu siezi sema kuna mtu mwingine, isipokuwa rafiki yangu, yeye ndio mi hupenda kushinda na yeye sana sana.

Chombo cha muziki ninapenda kuipiga siwezi kataa kama vile napenda kutumia wanasemaje ile ni dramu? Napenda kugonga dramu kwa sababu nimemea nikipata ndugu yangu akiigonga sasa mimi pia huwa napenda kuicheza, kuitumia na kugonga gonga.

Habari mtandao, mimi hua nasoma katika, interneti na soma katika, browser ambayo inaitwa Chrome. Na hapo kuna mtandao inaitwa Tuko News. Huko ndo napenda kusoma habari ya duniani. Ndiyo.